Nilizaliwa na kukulia mjini Nairobi, mji mkubwa na wenye shughuli nyingi nchini Kenya. Nairobi ni mji wa kipekee kwa sababu una mchanganyiko wa majengo ya kisasa, tamaduni mbalimbali na mazingira ya asili kama hifadhi ya taifa ya Nairobi iliyo karibu na katikati ya jiji. Ninakumbuka vizuri utotoni wangu nikiwa nacheza na marafiki mitaani kuenda shule na kufuraia matembezi na familia katika bustani na maeneo ya burudani. Kulikuwa na furaha nyingi, kicheko na kumbukumbu nzuri ambazo bado nazikumbuka hadi leo. Kinachofanya mji wa Nairobi kuwa, maalumu ni watu wake, fursa nyingi za kazi na elimu, na kasi ya maisha inayofundisha kuwa na bidii. Ningependa kurudi Nairobi mara nyingi hasa wakati wa likizo ili kuwatembelea jamaa na marafiki na kukumbuka maisha ya utotoni.

Ndiyo napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunitia wazo na kuona maoni na mitazamo tofauti kutoka kwa watu wengini. Hii hunisaidia kujifunza mambo mapya, kupata ushauri na kuona jinsi wengine wanavyoendelea na kushirikiana na biza, huduma au mada fulani. Pia mara nyingina napata msisimko na burudani kwa kusoma maoni ya vichekesho au hadithi za watu mtandaoni. Hata hivyo huwa makini kuchambua maoni hayo ili kubaini ni yapi ya ukweli na yapi ni maoni binafsi.

Mimi napenda napendelea kuwasiliana na watu ana kwa ana kwa sababu hunisaidia kuelewa hisia na maoni yao vizuri zaidi. Pia napenda kutumia simu au ujumbe wa maandishi pale inapohitajika. Hasa kwa mawasiliano ya haraka.

Uzoefu wa kushangaza niliowai kupata ni kushuhudia jua likichomoza juu ya bahari kwa mara ya kwanza. Nilipokuwa nikitazama. Mwanga wa asubuhi ulinipita kwa rangi za dhahabu na hudhurungi na mawimbi ya bahari yaki yalitikisika kwa uzuri wa ajabu. Hali hiyo ilinifanya nijisikie amani, mshangao na shukran kwa uzuri wa asili. Pia nilihisi msisimuko kubwa wa kipeke, kwani ulikuwa uzoefu sio wa kila siku na ulio nipa kumbu kumbu ya maisha ambayo sitawai kusahau. Tajiri wa hisia na uzuri wa mandhari huwa ulinifanya siku hiyo kuwa ya kipeke zaidi.

Napokea maono kutoka kwa wengine kwa unyenyekevu na moyo wazi. Uyazingatia kama nafasi ya kujifunza, kuboresha kazi yangu na kuelewa mitazamo tofauti. Pia unisaidia kuimarisha uhusiano na kushirikiana vyema na wenzangu.